Mara nyingi wakuta nasikiliza nyimbo za kristu kama za sabato ama za kama israel mbonye. Yani nasikiza nyimbo ambazo zinanitia nguvu moyoni wakati nasikia ni kuchini sana utakuta nasikiza, lakini mara napenda tu nyimbo za ukristu.

Haya ni kiwa pale kazini nafanya mambo yanayo husu kazi. Ni kirudi nyumbani nafanya mambo yangu ya kibinafsi pale nyumbani. So mambo ambayo yako nyumbani siwezi ni kayapeleka pale kazini wala mambo ambayo yafanyika kazini suwezi ni kayaleta pale nyumbani. Hivyo ni vitu tofauti sana kwa maisha yangu.

Mfanyakazi mpya lazima umuonyeshe upendo, umueleze vile kazi inavyofanyika, umuonyeshe vifaa ambavyo inavyofanyika, na pia kwamba umuonyeshe yuko hulu ama umuonyeshe hujihisi kuwa nyumbani ila aweze kufanya kazi yake vile vinavyofaa na upendo mingi.

Kuna mambo kadhaa pale kazi ambaya ya nisumbui kama kuinua cheo kutoka ufaminyo kazi wa kawaida handi menenja, kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kuongeza ujuzi wangu hili, niwe mtalamu katika talamu fulani na kuleta mawandiliko makubwa kwenye kampuni au njamii kupitia kazi.

Ndio, mimi napenda kupika sana na napika chakula ambacho ni kitamu. Ingawaje sijasomea kupishi lakini nimesoma kutoka kwa mama yangu ambaye ni mpishi hodari. So, najua kupika mapishi, tofautitofauti na bado napenda kupika. So, kama unataka unaweza nijaribu, nitakupikia chakula ambacho hutaamini, chakula kitamu.

Kila wakati nahakikisha kwamba nimejenga usiano mzuri, pa kuwasiliana, kutatua kitu ambacho kinaweza kuleta mgongoro kati yangu na wafanyikazi wangu. Lakini pia nina sheria, ambazo ulinda vile tunausiana na wao. "So" usiano wangu na wafanyikazi wangu ni usiano msafi na mzuri na wa amani.

Nipofanya kazi, hupanga kazi zangu, kwanza ili nijue nifanye nini. Kisha huweka malengo madogo yanayoeleweka. Ninahakikisha nina vifaa vyote vinavyohitajika kabla ya kuanza. Baada ya hapo huwanza kazi kwa umakini na nidhamu. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na bila.